Najenga mahusiano na wafanyakazi wengine kwa kuhakikisha kwamba tunakuwa na mazungumzo ya faraga na tunakuwa na mazungumzo ambayo ataweza kuleta utatanishi au kusababisha sisi kuweza kukwazana kwa njia moja au nyingine hivyo tunahakikisha kwamba tunazungumza na wafanyakazi wenzetu kwa njia ambayo ni ya heshima.

Wanyama ambao napenda ni wanyama kama vile mbwa. Ile hivi ni kwa sababu mbwa anaweza kakulindia boma. Na mnyama mwingine ambao naweza ni kamwongeza pale ni mnyama kama vile ngombe. Au kwa sababu unapata pale ngombe anaweza katoa maziwa, ukaweza ukauza. Na kuku anaweza kakupa mayai pia na ukaweza kuuza.